Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya ngombe. Nyama ya ngombe naipenda zaidi kwa sababu napenda ladhaa yake na ni nyama ambayo nimeizoea. Nyama ya ngombe, tena ngombe wa asiri kabisa tofauti na wale ngombe wakisasa. Ngombe ambao wanapandikizwa mbegu wapana. Na napenda nyama ya ngombe asiri kabisa. Tena mwenye pembe ndefu.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa napendelea kupata chakula kwa sababu mchana kwangu nikipumzika ndiyo huwa napata wakati wa kufanya na vitu vingine. Kama hivyo kula lakini pia kuweza kuwasiliana na watu baada ya kazi ya muda mrefu na napenda kuwasiliana na watu na kujua taarifa lakini pia namna ya kuhakikisha napata nguvu ya kuendelea na kazi baada ya mapumziko hayo.

Maranyingi weekend huwa napenda kufanya kazi zangu mimi binafsi, tofauti na kazi ambazo nakuwa nimepewa kama ajira au kibarua. Siku za weekend huwa napenda kufanya kazi zangu binafsi na huwa natumia muda wangu wa weekend vizuri kukutana na watu kufanya nao biashara binafsi kwa kuhakikisha napata kipato ambacho haki husiani na mgawanyiko wa kikampuni au uongozi wowote. Hivyo mara nyingi siku za weekend huwa nazitumia hivyo.

Huwa napenda filamu za kufikirika, filamu zinazozungumzia, maswala ya utafiti, hasa hasa zilizoka kisayansi. Zile ambazo zinaonyesha namna dunia inapoelekea kwa miaka ya mbele. Na vile ambazo vinaeza kutokea miaka ya mbele kwa sababu huwa najifunza namna ya kukabiliana na vitu ambazo vinaonishwa kwenye filamu kwa sababu wandaaji wengi wa filamu za miaka ya mbele huwa wanatumia. Na akili nyingi sana kufikiri juu ya vile ambavyo vinaweza vikatokea na mara nyingi huwa inakuwa hivu. Kwa hiyo napenda kutazama filamu za namna hiyo.

Uzoefu wa ajabu ambao nimewaikuupata uzoefu wa kushangaza, ni vile ambavyo nilipoweza kugundua kwamba nina uwezo wa kuimba vizuri sana kwenye jukwaa hali ambayo sikuwahi kuidhania lakini nilipojaribu kwa mara ya kwanza, Niliweza kufanya hivo, na nikajikuta tu nazoea na watu walikuwa wana nikubali sana kwenye swala hilo na mpaka sasa niko vizuri, lakini nilipata uzoefu wa ajabu ambao siku utegemea kwa kweli.

Namnna ambavyo nafanya kazi na timu ambayo iko mbali, huwa tunatumia mtandao, tunavikundi, hivyo kila mtu anapokuwa nafanya jukumu lake, basi anakuwa, anatuma taarifa kwa mwingine huwa tunatumia mtandao wa WhatsApp, Telegram, pamoja na aina nyingine ya mitandao kushirikiana katika ufanyaji wa kazi. Yani kwa mfano mimi nimepata jukumu fulani na takiwa nilifanye kisha mwingine alimalizie basi nafanya Alafu natuma data ama taarifa mtu mwingine anamaliza inatoka hapo inapita sehemu nyingine mpaka inakamirika na kazi inamfikia muhusika au tunaiwasilisha katika idara ya utendaji.

Nasoma kwenye vipindi ama chaneli za YouTube za waandishi wa habari, wachapisha habari ambao mimi nawaamini Kwa mfano, kwa Afrika mashariki, napenda kumtumia mtu moja anaitwa Millard ayo ana chaneli yake pale YouTube ya Millard ayo ni chaneli ambayo ina hua inatuma habari za ukweli na katika kuzingatia muda huwa wanatuma habari kulingana na muda ambao matukio yanakuwa yametokea.

Na uyanisha kazi na maisha kibinafsi kwa kila upande na upatia muda wake. Na kila upande unautegemea upande muingine kwakikisha kila kitu kinakua sawa. Kwa hiyo swala la kuwanisha maisha yangu binafsi na kazi ni swala ambalo nalizingatia na namelitengenezia utaratibu mzuli sana. Kwa sababu kila upande unafaida kwa upande mungine.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kufahama mambo mengi zaidi juu ya vile vitu ambavyo huwa navifuatilia. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye natamani kujua vitu vingi sana vya mbele vya muda, yani mbele ya karne za miaka hii. Kama vile ambavyo wanasayansi wakubwa watafiti, wanavyoweza kufikiri kuhusiana na mambo ya mbele. Na mimi huwa natamani ningekua na uwezo mkubwa kiasi hiko.

Mimi katika jamii yangu huwa nashiriki kwa namna ya mchango wa mawazo, mara nyingi huwa napenda kutoa mawazo mazuri ambayo yanaweza kuwa na tija, kuleta tija katika jamii, mawazo ambayo yanaweza yakajenga, hususan kwa vijana, watu wa lika langu, watu ambao sisi ni taifa la leo na wengine ni taifa la kesho. Kwa wanashiriki katika kutoa mawazo, kuchangia mawazo mazuri. Lakini kama kuna mambo ambayo yanahitaji nguvu yangu ama utendaji wa wazi, Basi huwa nafanya hivo pia ili kuhakikisha tu jamii yangu inakuwa iko sawa Kwa huwa nashiriki kiukweli.

Namna mbayo na himizo ushirikiano katika timu ni kwahamasisha. Tuwe na ushirikiano kama ilivyozungumziwa. Lakini pia huo na kuwa kwanza kwahakikisha natenda vyema ju ya swala ambao tunatikia tulitende. Au tendaji wa majukumu kwenye majukumu yetu wanapambana sana kuhimiza katika namna hiyo.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu pwani huwa nafurahia upepo wake, nafurahia vitu vingi sana kutoka pwani, mandhari mazuri, ufukwe, lakini pia pwani ni sehemu ambayo mara nyingi huwa inakuwa na mimea mizuri iliyomea na huwa kunakuwa na mwangaza ambao umetawaliwa na miti na vitu vingine. Aidha labda kama ni ufukwe maji, napenda kwenda pwani kwa sababu kama hizo.

Maranyingi hua napenda kufanya kazi pekee yangu kwa sababu aina ya kazi ambazo nazifanya huwa zina zinanitaji sana mimi mwenyewe. Lakini napobidi kama napata kazi ambao napaswa kushirikiana na wengine hua nashirikiana nao lakini hua namaliza kazi hizo nikiwa mwenyewe kwa sababu mifumo na miundo mbinu ya kazi yangu hua nanitaji mimi zaidi.

Namna ambayo nafanya ili kujitunza mimi kwanza ni kusimamia misingi ambayo inaeleza kuhusiana na namna mimi kujitunza kutokujihusisha na vitu visivyofaa lakini pia kufanya vitu kwa mipaka na mipangilio sahihi ambayo nimejiwekea iwe ni kwenye vyakula kula vyakula kwa mpangilio sahihi ambao nimejiwekea iwe kwenye kujijumuisha na watu ambao wanaweza kuwa na changamoto zinazonifaa zinazoweza kufanya niwe nimevuka mstari wa kujitunza koo huwa nazingatia sana misingi ili kujitunza.